Nafanya vitu mingi jioni kabla ya kulala, kwanza kabisa kabla nilale, nashika simu yangu naangalia. Angalia wale watu wamanipigia hiyo siku, kama ni wamenipigia ni watu wa maana, narudisha, na return calls, ama narudisha message, kama walikuwa wanahitaji kitu, na shughulika. Aya, baada ya hiyo naenda na chukua kitabu na soma peji mbli. Baada ya hiyo pia na naeka music. Naskiza kidogo, nikifanya mazoezi kidogo ya yoga. Alafu sasa ndiyo na jiekelea kitanda. Na napunguza sauti ya redio. Inaimba polepole chini chini ninachukua usingizi, usingizi inakuja nalala hivyo ndivyo mimi hufanya before nilale jioni.

Muda wangu wa bure na utumia na mambo mengi sana kama kucheza video games lakini sana sana siyo kucheza kama kufanya research. Hapa na pale mambo ya mtandao kidogo kidogo pale. Na pia sana sana ni kufanya research ndiyo napenda kufanya nikiwa sina kazi ya kufanya. Na jaribu kutafta tu side gigs tu hustle. Tu hustle tu kidogo tu wakando. Kama hiyo janinafanya sasa hivi, ipata na naya tu kwa mtandao tu. Wakati wangu wa bure tu nikifu, skol skol tu hivo, nikapata na naya, nikaanza na naya tu. Wakati wangu wa bure mimi huenda pale kwa tarakilishi. Naanza kutafuta tu kazi upana pare kwa mtandao tu. Nipi anapenda kuenda walk, kutembea tembea hivo, wakati sina kazi ya kufanya.

Mimi napenda nyama sana sana sana ni vizuri hiyo swali imekuja hata nilikuwa naitarajia itakuja mimi hupenda nyama ya mbuzi ama goat ama hii nyama ya pork hiyo naipenda sana juu nyama tamu sana na pia inakuaga nasikia tu ni nzuri tu inanifurahishanga ni tamu sana nyama ya nguruwe. Ndiyo naipenda zaidi, ndiyo one of my favorite naipenda sana. Juu hiyo kila saa nikiikula juu sipendi supu. Juu hiyo haipikagwi na supu ni kukausha. Na pia nyama ya samaki, hizo ndizo mbili nazipenda sana. Na kuku pia, hizo white meats, hizo ndizo peke yake nazipenda Seafood ni samaki peke yake, nadhani ni samaki peke yake. Na hawa kuku wengine kuku. Na pork hizo peke yake hizo zingine siezi kula. Nasikia vibaya mwili.

Je napenda kuandika kwa mkono wa komputer sana napenda kuandika kwa mkono ndiyo ni mzuri pia ku nafanyanga hivo juu naonanga ni mzuri ku keep records kwa mkono juu sita sahau kini niandika lakini pia napenda kuandika kwa tarakilishi juu kwa computer saa ingine na inasaidia kuseo na kuandika mzuri na kusaidia na na na glamour pia zinasaidia mtu kuandika vizuri na kukamilisha hizo kukamilisha hizo nini kukamilisha hizo hizo task unahitajika kuandika so maramingi juu niko kwa computer naandika tu kwa computer si maramingi niko hapo ya pia kwa mkono penda penda kuandika lakini sio kwa kila mala kwa muda kidogo tu.

Wakati nafanya kazi vizuri ni wakati wa usiku, usiku nasikia nikiwa nimetulia na pia nakuaga nimerelax so hapo ndipo nafanya kazi vizuri. Kama sasa hivi ni usiku na nimetulia niko peke yangu kwa gizo na kumetulia kabisa pia najua ata sauti yangu aina banglaun Bangalore noise imetulia kabisa. Saa matime ninapenda kufanya kazi ni usiku sio mchana. Sababu kubwa ya kusema ni usiku. Ni kwamba usiku hakunaga kelele kunakuwa kumetulia. Watu wamelala na hakuna kelele yoyote kumetulia mzuri. Hata internet ikona eko speed juu itumiki sana. Usiku ndiyo naunaga ikuwa mzuri. Naprefer kila time usiku usiku ni inakuwa mzuri.

Ndio, napenda kuvaa kofia, napenda kuvaa kofia, lakini sio kila wakati. Sana sana napenda kiuvaa time kama kama masaa ya jioni, nikitokea, nikitoka kuenda kununua supper. Na hii masaa ndio napenda kuivaa, naskiaga naona hiyo masaa nikikaa vizuri na kofia. Lakini pia sio kila, sio kila wakati, sio kila wakati, napenda kuvaa kofia, ni jioni peke yake. Kofia inanifanya naona nikikaa vizuri na ina pia na inaniongezea nakuwa na heshima, nasikia nikiwa na heshima na pia nakaa. Nasikia mimi mwenyewe kuna confidence, nimeongezeka? Nimeongezeka confidence juu ya kofia, kofia pia ya, inatuma nione pia niko mrefu kidogo kuliko vile nakuwaga kama bila.

Ndio nimewahi kuona bahari na sio maramoja ama mbili. Naendaa kupunga upepo wa bahari liyati iti ya matime ninaendaa huko kwa baharini. Ni mbali kidogo na mahali niko lakini kila mara nikienda lazima niende nipunge upepo huko napenda baharini sana kuna kuwa na kaupepo kazuri sana. Kazuri sana kanafanya mtu asikie tu amerelax. Ya nishaenda baharini. Nimeenda ya Mombasa, Nimeenda ya Naivasha, Nimeenda ya Tipanael. Hata kama liwanayasi hibadu ni mkona majini mengi sana. Napia nikona ile flu, unaionanga, unaskia tu, umefurahia. Kwa huyo upepe ya maji na, ndiyo inanifurahisha sana kwa bahari, kwa bahari.

Ndoto yangu kubwa. Sidhani niko na ndoto kuongea tu ukweli. Lakini enyewe niko na ndoto niko na ndoto kweli. Ju natakanga kuwa na pesa mingi. Nikona ndoto kuweli. Niko na ndoto niko na ndoto. Natakanga nipate pesa mingi Mungu anasaidia nipate nijue venye najua niko na skills mingi za online. Naezapenda najua kutrade. Najua kufanya mambo mengi kidogo. Naonanga tu nitapata tu. Siku moja tu nitakuja tu kupata tu laini ni yaana nina kitu moja inipe pesa na nieza kusaidia watu napenda kusaidia watu. Niwe na pesa nieza kusaidia watu. Unajua kuna watu mahali walishindwaa kutoka mahali wako. Ju wao ni kama wamefika mwisho. Pia ningependa nikipata pesa niweza kusaidia watu kadhaa. Hio ndio ndoto yangu kubwa. Pia niweza kufanya vitu mingi. Naonanga nitafanya vitu mingi sana sana sana. Pesa itufanya vitu itufanyie kazi nitafute pesa alafu ni invest vya kutosha hiyo pesa itufanyie kazi.

Niko na rafiki wengi sana. Lakini niko na ware nathamini. Niko na wari nadhamini sana. Napia ni tu mahali tulipatana kwanza tulipatana tukiwa wadogo. Tulipatana tukiwa wadogo. Na pia hadi sai bado tuko marafiki. Tulipatana pale tukiwa shule cha chekechea. Shule ya chini kabisa. Na pia tukafanya mambo mengi pamoja. Tumecheza pamoja. Tumekula pamoja. Tumeenda kutembea pamoja. Maramingi si hushinda pamoja. Tuliishi kushinda pamoja alafu tukienda shule ya upili. Hapo ndipo palipotulia sana kidogo alafu tukarudi tukapatana tena after tushamaliza shule. Sasa urafiki sasa. Ikakua juu kabisa. Na pia ningependa tuishi naye kabisa hadi sa hii juu yeye alienda kufanya kazi mbali ningependa tuwe tu karibu naye juu sijaiona rafiki wa kweli. Na pia ikiwa na maana kama huyo So ningependa mba ningependa siku moja tukuwe tu hata pahali nitanunua ya tuseme hata pahali nitanunua mahali pa kupaa nyumba ya kuishi na yeye anunue hapo kando ndo tuishi pamoja juu ni rafiki mzuri sana. Tumesoma naye tumekua naye ni rafiki wa dhamana sana.

Kile amacho natumai naskia kufurahi sana, asanti sana kwa iyoswai. Kitu inafanya niwe wa kufurahia sana ni nikuwe tu, nipate tu kazi ya online, inayonilipa pesa, pesa ninayojua sitafanya kazi ngumu huko nje. Nikuwe na pesa nikuwe na kazi iko stable ama niweze kufanya tu mambo yangu tu, niweze kutrade, nipate pesa ya kutosha. Ningependa niwe tu stable, niwe na gari yangu, niwe na mambo yangu iwe sawa. Ata si lazima niwe na gari lakini mambo yangu iwe sawa, niwe siteseki. Siteseki tena kwa maisha. Ndiyo kitu ya maana sana ningependa, ningependa niwe na hela, ningependa pia rafiki yangu awe nayo ama mtu mwingine yeyote, naeza muwishia kitu kama hio, ndiyo.

Asante kwa hiyo swali naweka neno lango seli kwa njia fupi sana na huwa sitaki kuongea kuhusu hiyo stori sana. Sasa kitu yenye inaeza tuma niweke vizuri na ikiwa salama. Kama tuko wawili na make sure hiyo jambo tumeagree mahali mahali nitaisikia. Nitaisikia mahali tasema nitajua ni wewe ni rafiki yangu umesema tunamake a deal tuseme mwenye atabreak yeye ndiye atafanya hiyo jambo tutakuwa tumeweka penalty moja kali sana. Kama mahali tumeweka pesa tuseme kama utanini ya pesa utaloose. Tunaandikiana tu jambo yenye mtu akibreak akibreak hiyo siri atakuwa atakuwa costiwa atakostiwa kubwa pakubwa sana. Sasa kama ni mimi pekee yangu naeka neno siri vizuri sana juu najua kusoma mwanadamu mwanadamu ni mtu wa kusaliti saa zote. Sasa hata ukipata siri yeyote ya mtu ni vizuri kuiweka vizuri kwa sababu mwanadamu ni mtu wa kusaliti. Awe mama yako, awe nani, awe ndugu yako, awe dada yako, awe baba yako, atajipata tuwa ameongea so siri ni vizuri kujiekea, si lazima upe kila mtu iwe brother yako iwe mama yako awe nani, siri inafaa unajiekea wewe pekee yako wewe mwenyewe. Mwanadamu ni mtu wa kuongea sana na mtu wa kujipata tu ameongea. Na huwezi mlamu wala hivyo ndivyo aliumbwa hivyo ndivyo adesigniwa na hiyo ni kawaida yake so huwezi mlaumu na pia heri kujiekea tu. Ama mimi mtu wa akiniambia mimi nitajua kuweka siwezi ongea sana juu pia sipendi kuongea mambo ya watu.

Udhaifu wangu asanti sana kwanza kwa hiyo swali hiyo swali ni mzuri sana venye imekuja hapa juu ni mzuri niweze kuiongea sasa juu sikuwa na mtu wa kuiongea naye. Udhaifu wangu, huwa naishugurikia kwa njia mufti sana, mwafaka sana choo mimi life wangu huwa napigiwa na tuseme niko kazi niko mahali nachapachapa tu kazi kidogo. Na nafanya za hii kama niko na simu nachukua ya simu nazima juu huwa inanidistract naichukua nazima naiweka mahali. Mahali penye najua nitaichukua tu masaa ya break kama ni simu na chukua nitachukua masaa ya break naiweka hapo. Ama nisikie tu niko tu na udhaifu mimi mi huenda naenda break najipea break kidogo naenda nakunywa tu maji na tulia tulia kidogo na kula kitu kama nahitaji naskia njaa nakula narudi kazini. Najipea nguvu ama mimi mwenyewe najipea tu motivation tu na naweza tu. Kila kitu ni kujiprogram kufanya na inawezakana. Juu muhimu ili hakuna kitu huwezi ifanya na ishindwe kufanya. Kila kitu tu ni kujitrain na kujifunza.

Cha kwenye nimewahi kukijaribu chakigeni sana. Ni ni chapati si chapati ni pizza ee pizza. Pizza nijaribu nikasikia. Na inataste ty vizuri ilikuwa mgeni kwangu nikajaribu. Nilikuwa tu mzuri anayefurahia. Na pia na pia nimejaribu kienyeji. Chakula yetu ya kienyeji ni mzuri sana nilijaribu ya nyama na ugali ya wimbi. Sijai kula hata siku moja naiona kwa mitandao. Hiyo siku nilikula nikasikia vizuri juu sijai kula sijepatana nayo lakini nilifurahia. Na pia nilijaribu kukula samosa. Samosa iko na nyama hapo ndani. Ni kama mandazi lakini iko na nyama hapo ndani.